Hadi kufikia sasa katika maisha yangu, sijapata fulsa ya kupanda na kusafiri kwa kutumia usafiri wa ndege. Lakini jambo hilo limebaki kuwa moja ya matamanio yangu makubwa ya moyoni ambayo ninaamini yatatimia hivi karibuni. Kila ninapotizama ndege zikipaa angani au kusikia simulizi za marafiki kuhusu uzoefu wa kuwa mawinguni najikuta nikivutiwa sana na kasi ya usafiri huo. Mandhari nzuri ya dunia inayoonekana kutokea juu na ule ufanisi wa kufika mbali ndani ya muda mfupi ingawa kwa muda mrefu nimekua nikitumia usafiri wa barabarani au majini, bado natumai kuwa siku moja, mnamo mwaka huu au mbeleni nitapata nafasi ya kuketi kwenye kiti cha abiria ndani ya ndege, kufunga mkanda wa usalama na kuhisi msisimuko wa kupaa kuelekea upeo wa macho. Safari hiyo ya kwanza ya ndege haitakuwa tu kufika kule ninakoenda mbali itakuwa ni alama ya kufikia malengo yangu na ushindi wa kibinafsi wa kushuhudia maajabu ya teknolojia ya usafiri wa anga kwa macho yangu mwenyewe.

Ratiba yangu ya asubuhi huanza mapema sana saa kumi na moja alfajiri ambapo mara tu ninapozinduka jambo langu la kwanza ni kufanya dua ili kumshukuru mungu na kuweka misingi ya baraka kwa siku nzima. Baada ya maombi hayo ya asubuhi naelekea kuoga ili kuandaa mwili wangu na kuamsha hisia zangu kwa ajili ya majukumu yanayonikabili. Kisha nafuatiwa na kupata kiamsha kinywa ambacho hunipa nishati muhimu ya kuanzia siku. Hata hivyo, kabla ya kufunga mlango na kuondoka kuelekea katika shughuli zangu za kila siku. Nina utaratibu wa nithamu niliojiekea kwa kuhakikisha kuwa nyumba yangu inabaki katika hali ya usafi. Kwa hiyo, ninasafisha vyombo vyote vilivyo tumika na kufanya usafi wa nyumba kwa ujumla. Kukamilisha kazi hizi za nyumbani asubuhi na mapema kunanipa amani ya akili na utulivu wa nafsi nikijua kuwa nimeacha mazingira yangu yakiwa safi na yenye mpangilio jambo linalonifanya niondoke nikiwa na morali ya juu na umakini kuelekea kwenye majukumu yangu ya kitaaluma.

Kusema ukweli, somo la historia halijawahi kuwa miongoni mwa vitu vinavyo nivutia na mara nyingi najikuta nikipata changamoto kubwa ya kuweka umakini kwenye matukio yaliopita maelfu ya miaka kabla ya wakati wangu. Kujifunza kuhusu tarehe nyingi zakale, majina ya viongozi wa zamani, na vita vilivyo piganwa karnezi lizo pita, kunaonekana kama mzigo wa kukumbuka mambo ambayo hayana uhusiano wamoja kwa moja na maisha yangu ya sasa au ya baadae. Ninavutiwa zaidi na sayansi, teknolojia na mambo ya kisasa yanayo tokea hapa duniani. Ambapo, tunaweza kuona matokeo ya papo hapo na kubuni suluhu za matatizo ya nayo tukabili leo. Naheshimu umuhimu wa historia katika kuhifadhi kumbuku mbu za jamii. Lakini kwa upande wangu, naona ni vigumu kutumia muda mwingi kusoma ya lio pita badala ya kuekeza nguvu za ngu kwenye mambo ya nayo husu, maendeleo ya sasa na uvumbuzi wa siku zijazo. Kuelekeza akili yangu kwenye ya lio pita kuna nifanya nijihisi kama nimekwama mahali pamoja. Wakati hamu yangu kuu ni kutazama mbele na kuhishi katika uhalisia wa dunia ya sasa inayobadilika kwa kasi.

Katika ulimwengu huu ambapo ka sina usahihi hizo zinazoamua mafanikio mara nyingi najikuta nikitamani sana kuwa na uwezo wa kufanya mambo kwa ufanisi kama wa mashine. Ningependa kuwa na uwezo wa kufanya majukumu mengi kwa wakati mmoja bila kuchoka. Kupoteza umakini wala kuhitaji mapumziko ya mara kwa mara jambo ambalo lingeniwezesha kukamilisha kazi nzito ndani ya sekunde chache kwa usahihi wa asilimia moja. Kwangu mimi kuwa na uwezo wa kimashine kuna maanisha kuwa na mfumo wa kumbu kumbu usiofutika ambapo naweza kuhifadhi na kurejesha taarifa yoyote papo hapo bila kusahau hata tembe na kutekeleza maagizo kwa nidhamu ya hali ya juu. Bila kuingiliwa na hisia au msongo wa mawazo ingawa najivunia ubinadamu wangu naona kuwa na uwezo huo wa kifundi. Ungeniondolea mapungufu ya kibinadamu. Kwa vile uchovu na makosa madogo madogo na hivyo kunifanya kuwa kiumbe mwenye tija ya ajabu ambaye ambaye anaweza kubadilisha mazingira yake kwa kasi na mwanga na kutoa suluhu kamilifu kwa kila changamoto inayojitokeza.

Kiongozi mzuri anatumwa kwa uwezo wake wakua na maono ya wazi na uwezo wakuyaeleza maono hayo kwa namna inayovutia na kuwatia moyo wengine kuyafikia. Sifa ya kwanza na ya msingi ni uwadilifu. Kiongozi lazima awe mtu wa kauli moja. Anayesimamia maadili na ukweli hata katika nyakati mgumu. Jambo linalojenga msingi wa kuwaminika na wafuasi wake aidha, unyenyekevu na uwezo wa kusikiliza ni sifa muhimu. Kwani kiongozi, bora hatumi amri tu. Bali anathamini maoni ya timu yake na yuko tayari kujifunza kutoka kwa wengine. Ili kufanya maamuzi yenye busara na jumuishi. Vile vile, kiongozi imara anapaswa kuwa na ustahimilivu na ujasiri wa kukabiliana na changa moto. Akionyesha utulivu wake wa dhoruba na kuwa mfano wakuigwa katika utendaji wa kazi. Uwezo wa kutambua na kuwaendeleza wengine pia ni sifa ya kipekee. Kiongozi wa kweli hapimwi kwa idadi ya watu anaowaongoza bali kwa idadi ya viongozi anaowatengeneza kupitia mafunzo na ushauri. Kwangu mimi, uongozi ni huduma na kiongozi anayefanikiwa ni yule anayeweza kuunganisha akili na mioyo ya watu wake kuelekea lengo moja, akitumia akili ya kihisia, kutatua migogoro na kuleta mshikamano wenye tija kwa maendeleo ya wote.

Kusema ukweli, mimi si miongoni mwa watu wanao vutiwa na utamaduni wa kuketi mbele ya televiseni kwa saa nyingi. Kwani naona mfumo huo wa burudani hauna tijaa kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Sababu kuu inaofanya nishiwe shabiti wa televiseni ni jinsi inavyoweza kupoteza muda mwingi kupitia matangazo ya siyo isha na mausui ambayo mara nyingi sipati fursa ya kuyachagua kulingana na mahitaji yangu ya wakati huo. Badala ya kuwa mtazamaji wa kile kinacho pangwa na stasheni za tv na pendelea kutumia mda wangu, kusoma vitabu, kujifunza ujuzi mpya mtandaoni au kutumia majukua ya kidigitali ambapo naweza kuchagua mausui mahususi ya nayo nielimisha na kuniburudisha kwa wakati wangu. Televisheni inaleta hali fulani ya kutokuwa na ubunifu na inazuiya muingiliano wa kijamii au utendaji wa kazi. Hivyo, nimechagua kueka kipaumbele kwenye shugli zinazo chochea akili yangu. Kufikiria na kunipa uhuzu wa kuthibiti mda wangu. Badala ya kuwa mpungwa wa skrini, inayopitisha picha zinazo kuwa, zisizo kuwa na mwisho.

Katika harakati zangu za kutafuta burudani, nimewahi kupitia mchakato wa kununua tikiti kwa ajili ya kuhuduria matukio muhimu ambayo yameacha alama maishani mwangu. Iwe ni kwa ajili ya tamasha la muziki, mkutano wa kitaaluma, au mchezo wa michezoni. Uzoefu wa kutafuta na kulipia tikiti, unanipa msisimko wa kipekee. Kwani ni hatua ya kwanza inayodhibitisha samira yangu ya kuwa sehemu ya jambo fulani kubwa na lakihistoria. Nakumbuka jinsi nilivyo fanya maandalizi ya mapema ili kuhakikisha napata nafasi nzuri. Nikitumia mifumo ya kidijitali kukata tikiti hizo nikiwa nyumbani. Jambo ambalo limenifundisha umuhimu wa kupanga mambo mapema ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho. Kununua tikiti siyo tu kulipia kiingilio, bali niuwekezaji katika kutengeneza kumbukumbu mpya, kukutana na watu wenye mapenzi yanayofanana na yangu, na kujipa nafasi ya kupata uzoefu wa moja kwa moja ambao siwezi kupata kupitia screen. Kila tikiti niliyowahi kununua inawakilisha mlango wa fursa mpya wa kujifunza na kufurahi. Na kila mara ninaposhika tikiti yangu mkononi au kwenye simu najihisi mwenye bahati kuwa sehemu ya ulimwengu huu unaochangamka na matukio yenye tija.

Hekima kuu nilio jifunza ni kwamba samani ya mwanadamu haitimu kwa yale anayo miliki pekee bali kwa jinsi anavyo weza kuona subira wakati hana kitu na unyenyekevu wakati anamiliki kila kitu nimebaini kuwa maisha ni mfululizo wa milima na mabonde na siri ya amani ya moyo ni kukubali kuwa huwezi kuthibiti kila tukio linalo kutokea. Lakini una uwezo kamili wa kuthibiti jinsi unavyo lichukua na kuitikia. Hekima imenifundisha umuhimu wa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Kwani katika ukimya ndipo sauti ya busara inapo sikika na ndipo tunapo pata fursa ya kuelewa mitazamo ya wengine bila hukumu. Vile vile nimejifunza kuwa makosa sio mwisho wa safari. Bali ni walimu wazuri wanaotupa mwongozo wa jinsi ya kuwa bora zaidi. Hivyo, ujasiri wa kweli sio kuto kuanguka. Bali ni uwezo wa kusimama bila kila unapo teleza na kuendelea mbele ukiwa na akili mpya. Zaidi ya yote, hekima imenionyesha kuwa upendo fadhila na kusaidia wengine ndio uridhi wa kudumu unaweza kuacha duniani. Kwangu mimi kuishi kwa uadilifu na kuthamini kila wakati wa saa, wa sasa ndio msingi wa maisha yenye tija, nikitambua kuwa kesho, ni ahadi lakini leo ni zawadi ambayo tunapaswa kuitumia kwa busara, upendo na shukrani.

Mchezaji ninayemhisidi na kumpenda zaidi ni victor wanyama ambaye kwangu ni alama ya juhudi, nidhamu na uwezo mkubwa wa kiongozi uwanjani. Sababu kuu inayofanya ni mfanye kuwa mchezaji wangu bora. Ni historia yake ya kipekee, ya kupambana kutokea mitaa ya nairobi. Hadi kufikia kilele cha soka la kimataifa akiwa mchezaji wa kwanza wa Afrika mashariki kungara katika ligi kuu ya uingereza na kufanya mabao ya kihistoria kwenye michuwaona ya Champions League. Napenda jinsi anavyocheza kwa nguvu na akili katika nafasi ya kiungo mkabaji. Akionyesha utulivu wa hali ya juu na uwezo wa kulinda safu ya ulinzi kwa ujasiri usioyumba. Zaidi ya uwezo wake, uwanjani namheshimu wanyama kwa unyenyekevu wake wa moyo wa kizalendo. Akibaki kuwa kioo cha vijana wengi, wanaoamini kuwa inawezekana kutimiza ndoto kubwa bila kujali unapotokea. Victor wanyama sio tu mchezaji wa mpira wa miguu, bali ni shujaa aliyeipeleka bendera ya ukanda wetu kwenye ramani ya dunia na kuthibitisha kuwa kwa nidhamu na kazi ngumu, hakuna kikwazo kinachoweza kuzuia kipaji cha kweli. Kila ninapo mtazama au kusikia mafanikio yake najikuta nikipata msukumo wa kuwa bora katika kile ninacho kifanya nikifuata nyayo zake za ushindi na uvumilivu.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa asali ya asili, na ninaiyona kuwa ni moja wapo ya zawadi bora zaidi, ambazo asili imetupatia. Ninacho kipenda zaidi kuhusu asali, siyo tu ule utamu wake mwanana unaovutia ulimi, bali niupekee wake wakua chakula na dawa wakati mmoja. Kila ninapo tumia asali, iwe ni ya kuweka kwenye chai, kunywa na maji ya uvuguvugu asubuhi, au kutumia kama kiungo kwenye vitafunwa, najihisi nimeupa mwili wangu nishati safi na kinga dhidi ya maradhi mbali mbali. Asali ni mbadala bora na salama wa sukari ya kiwandani. Kwani inavirutubisho asilia, vimelea vya kuzuia maambukizi na uwezo wakutuliza koo na kuboresha mfumo wa mmengenyo wa chakula. Zaidi ya hayo, ladha na harufu ya asali, hunikumbusha umuhimu wa kuhifathi mazingira yetu na kudhamini kazi kubwa inayofanywa na nyuki. Kila tone la asali, asali ni ishara ya afya na ustawi na imekua sehemu isioweza kutenganishwa na maisha yangu ya kila siku kutokana na faida zake nyingi mwilini na utamu wake usiochosha.

Ningependa kupata fursa ya kukutulia mafunzo ya stadi za maisha au life skills and katika mahali pangupa kazi. Ninaamini kwa dhati kuwa mafanikio ya kazi hayategemei tu ujuzi wa kiufundi. Bali yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na uwezo wa mshirika wa timu katika kusimamia mambo kama vile mawasiliano ya thati utatuzi wa migogoro kwa busara na usimamizi wa mda wa msongo wa mawazo. Kupata mafunzo haya kutanisaidia kuimarisha akili yangu ya kihisia, jambo litakalo niwezesha kushirikiana vizuri zaidi na wenzangu, kutoa maamuzi yenye tida chini ya shinikizo na kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano na amani. Kwangu mimi, kujifunza study hizi ni uwekezaji wa mda mrefu utakao nitaidia kuwa mfanyikazi aliyekamilika ambaye anaweza kukabiliana na changamoto za kila siku kwa ujasiri na mtazamo chanya. Ninatamani kuwa na uwezo mkubwa wa kujitambua na kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kila jukumu ninalo kabithiwa. Ile mchango wangu uwe wa matokeo chanya, si tu kwangu binafsi, bali kwa shirika zima. Ninamini kuwa kupitia mafunzo haya ya life skills, nitaweza kuleta chatu ya mabadiliko na kuimarisha utamaduni wa kazi, unaojali utu, weledi na maendeleo endelevu.

Utaratibu wangu wa kuanza siku haujakamilika bila kikombe cha kahawa moto ambao wangu ni zaidi ya kinywaji. Ni kichochea cha umakini na nishati kinacho niyamusha mwili na akili. Ili kuandaa kahawa yangu kikamilifu mimi huwanza kwa kuchemusha maji safi hadi yafike kiwango cha kuchemuka. Kisha nachukua kijiko kimoja au viwili vya unga wa kahawa bora ya asili na kuweka kwenye kikombe mimi. Mimina yale maji ya moto kwa utulivu huku ni kikoroga, polepole ilikuruhusu harufu nzuri ya kahawa, itande hewani na kulingana na mahitaji ya siku hiyo. Naweza kuongeza tone kidogo la maziwa au asali ilikuleta latha mwanana na ya kipekee. Napenda kunywa kahawa yangu pahali mazingira yenye utulivu na hali ya juu. Iwe ni nyumbani kwangu ni kitazama bustani au sehemu yoyote tulivu yenye hewa safi inayo niwezesha kutafakari majukumu ya siku ya nayo nikabili. Utulivu huu ni muhimu sana kwangu kwani unadiruhusu kufurahia kila tone la kahawa bila usumbufu. Huku nikipanga mawazo yangu na kupata utulivu wa nafsi. Iwe ni kwenye kochi langu sebuleni asubuhi na mapema au nje kwenye kiti chini ya kivuli Mchanganyiko wa ladha kali ya kahawa na mazingira ya amani unanipa msingi imara wa kuanza siku yangu kwa tabasamu, ujasiri na morali ya juu ya utendaji kazi.

Nimechagua kuishi maisha ya utulivu na ya faragha jambo ambalo limepelekea nisifahamiane kwa ukaribu na majirani zangu wengi wanao nizunguka. Napenda sana faragha yangu na ninaamini kuwa nyumbani nisehemu takatifu ya kupumzika na kujichaji upya baada ya majukumu mazito ya kutwa nzima. Hivyo napendelea kutoingiliana sana na mazingira ya nje ili kulinda amani yangu ya akili. Kwagu mimi kutokuwa fahamu majirani kwa kina siyo ishara ya ukosefu wa ukarimu bali ni wamuzi wa makusudi wa kueka mipaka inayo linda uhuru wangu na kuepuka mazungumzo au mungiliano usiyo kuwa walazima ambao unaweza kuingilia ratiba zangu binafsi na thamini sana utulivu na uwezo wa kumiliki muda wangu bila shinikizo la kijamii la nje. Nikiamini kuwa uhusiano mzuri wa ujirani, unaweza kuwepo kupitia salamu za heshima na staha tunazo. Tunapo kutana, bila lazima ya kuingiliana katika maisha ya andani. Nsimamo huu unanipa nafasi ya kuzingatia malengo yangu na kufurahia wakati wangu wa upweke au na watu wangu wakaribu zaidi katika mazingira nilio ya tengeneza kwa ajili ya faraja yangu. Kutoka ulimwengu huu uliopigwa na kelele na mwingiliano wakila namna, nimegundua kuwa kulinda siri na utulivu wa maisha ya nyumbani, ndiyo siri kuwa na maisha yenye mpangilio na usalama wakihisia.

Nimechagua kutumia pikipiki kama usafiri wangu mkuu. Waumuzi ambao umeleta mabadiliko makubwa katika ufanisi wa ratiba zangu. Sababu kuu inaofanya nipende usafiri huu ni uwezo wake wa kipekee wa kunivusha kwenye changamoto za msongamano wa magari na foleni ndefu barabarani. Jambo linalo nihakikishia kufika kazini au kwenye miadi yangu kwa wakati bila kuchelewa. Pikipiki inanipa uhuru wa kupita katika njia mbadala ambazo magari hayawezi kupita na hivyo kuniokoa saa nyingi ambazo ningezi poteza nikiwa nimekuama barabarani. Mbali na kuokoa muda matumizi ya pikipiki ni njia bora ya kupunguza gharama za usafiri kwani inatumia mafuta kidogo na gharama zake za matengenezo ni nafuu ikilinganishwa na magari. Kuna msisimuko fulani wa kipeke na hisia za uhuru ninazo zipata ninapo kwa barabarani nikihisi upepo mwanana. Jambo linalo nifanya nianze siku yangu nikiwa mchangamfu na mwenye morali ya jun. Kwangu mimi pikipiki siyo tu chombo cha usafiri bali ni nyenzo muhimu ya tija inayo niwezesha kusimamia muda wangu kwa ujasiri. Nikijua kuwa nina hwezo wa kufika popote ninapohitaji kwa kasi, urahisi na gharama na fuu.

Kusema ukweli, nimi sii mpenzi wa kuimba na mara nyingi najikuta nikika kando wakati wa shugli zinaza husisha uimbaji. Kwani nimebaini kwa mda mrefu kuwa hiyo shio talanta yangu asilia. Ingawa na thamini sana sana ya mziki na uwezo wa wengine wakutoa sauti zenye mvuto na mdundo wa kulingana kwangu mimi uimbaji ni jambo linalo niletia hisia za kutokuwa huru kwa sababu sauti yangu haijaumbwa na uwezo huo wakisanaa. Nimejifunza kuwa kila binadamu ana zawadi yake ya kipeke na kwangu mimi talanta zaangu ziko katika maeneo mengine kabisa tofauti na mziki. Jambo ambalo linalifanya ni furahia kuwa msikilizaji mzuri badala ya kuwa mshiriki jukuani. Kulazimisha kuimba kungekua ni kuenda kinyume na uhalisia wa uwezo wangu na naona ni bora kuekeza nguvu na muda wangu kwenye mambo ambayo ni mejaliwa kufanya kwa ufasaha na urahisi. Na amini kuwa kuna uzuri katika kutambua mapungufu yako kama unavyo tambua nguvu zako. Kwa hivyo, nachagua kubaki na amani yangu kwakuto kuimba. Huku ni kiwashangilia na kuwaheshimu wale ambao mungu amewapa sauti za dhahabu na talanta hiyo adimu. Kuto kuimba, hakunifanyi nisifurahie maisha, bali kuna nipa nafasi ya kuwa mkuweli kwangu mimi mwenyewe na kuangazia vipaji vingine vinavyo nitambulisha vyema zaidi.

Katika kuhakikisha kuwa utendaji wangu, unakuwa na matukio yanayotumika nina utaratibu wa kueka malengo ya kila mwezi kulingana na mkakati wa smarti. Nikihakikisha kuwa kila lengo ni mahususi, linalopimika, linathikiwa, lina uhalisia na lina ukomo wa muda. Mchakato wangu huanza mwishoni mwa mwezi uliopita ambapo nafanya thamini ya mafanikio na changamoto nilizokutana nazo. Kisha natumia uzoefu huo kupanga vipaumbele vya mwezi unaofuata. Ninaweka malengo makuu matatu hadi matano ambayo yanaendana na malengo mapana ya shirika. Jambo linalonisaidia kubaki kwenye mwelekeo sahihi na kutopoteza muda kwenye majukumu yasiyo na tija kubwa. Vile vile, mimi hugawa malengo hayo ya mwezi katika vipindi vya wiki nne. Nikitumia zana za kidijitali kufuatilia maendeleo yangu ya siku ili kuhakikisha sichelewi kufikia hatua muhimu nilizojiwekea. Utaratibu huu, unanipa ramani ya wazi ya safari yangu ya kikazi na kunisaidia kusimamia raslimali zangu kwa busara. Huku nikijitengenezea nafasi ya kufanya marekebisho ya haraka pale tharura zinapojitokeza. Kwangu mimi kupanga malengo ya kila mwezi siyo tu kuhusu kukamilisha kazi bali ni mkakati wa kujiendeleza kitaaluma na kuhakikisha kuwa mchango wangu unaleta thamani ya kudumu kwa shirika. Huku nikidumisha nithamu ya hali ya juu na amani ya moyoni kutokana na kuwa na mpango kazini uliokamilika.

Ujuzi muhimu ambao nimejipangia kuuimarisha kwa dhati ni uwezo wa kufanya kazi kwa kuzingatia weledi wa hali ya juu bila kuruhusu hisia binafsi kuingilia maamuzi au utendaji wangu. Natambua kuwa mazingira ya kazi mara nyingi yanajaa shinikizo. Changamoto na mitazamo tofauti ambayo inaweza kuibua hisia za haraka. Hivyo, lengo langu ni kujengea ukomavu wakihisia utakao niwezesha kubaki na utulivu na msimamo hata katika nyakati za dhoruba. Nataka kufikia hatua ambapo naweza kupokea mrejesho mkali, kutatua migogoro au kufanya maamuzi magumu kwa kutumia mantiki, kanuni na malengo ya shirika badala ya kuendeshwa na hisia za muda mfupi ambazo zinaweza kupotosha ukweli kwangu mimi kuimarisha ujuzi huu wa kutenganisha hisia za kazi sio kuwa kama mashine. Mbali ni kuongeza ufanisi na kulinda amani yangu ya akili ili nisizibebe mizigo ya kiofisi moyoni mwangu. Ninajifunza mbinu za kutafakari na kuchuja taarifa kabla ya kuitikia. Nikiamini kuwa kufanya kazi kwa vichwa baridi, kuna jenga heshima na kuleta matokeo kenye usawa na tija kwa kila mtu. Ninaamini kuwa kwa kuimarisha uwezo huu wakudhibiti hisia, nitakuwa mfanyikazi imara zaidi anaye aminika katika kufanya maamuzi sahihi na anayeweza kudumisha mahusiano bora ya kikazi yanayo jengwa juu ya msingi, ya weledi, badala ya msukumo wa moyo.

Ninaichukulia sana ya makosa, sii kama alama ya kushindwa, bali kama fursa muhimu ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Ninapo gundua kuwa nimefanya kosa, hatua yangu ya kwanza na ya msingi ni kukubaliana na kuwajibika mara moja bila kutafuta visingizio wala kumlaumu mtu mwingine. Kwani waaminifu ndiyo msingi wa weledi. Baada ya hapo, mimi hutoa taarifa kwa wahusika au viongozi wangu kwa uwazi na kupendekeza suluhu za haraka ili kurekebisha hali hiyo na kupunguza madhara yoyote yanayoweza kujitokeza kwa shirika. Mimi hufanya tathmini ya kina ya kile kilicho pelekea kosa hilo kutokea ili kuhakikisha halijirudi tena katika siku zijazo. Hii inajumuisha kupitia upya michakato yangu ya kazi, kuomba mrejesho kwa unyenyekevu na ikiwezekana kuweka mifumo mipya ya udhibiti inayo ongeza usahihi wa majukumu yangu. Kushughulikia makosa kwa ujasiri na weledi, kunajenga heshima na uaminifu ndani ya timu, huku kukinifanya, niwe mfanyikazi imara zaidi mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto tata kwa busara na umakini mkubwa. Ninaamini kuwa kosa la kweli ni lile ambalo halitufundishi kitu, hivyo nimejipanga kutumia kila changamoto kama daraja ya kufikia viwango vya juu zaidi vya ufanisi.

Mimi si msomaji wa magazeti ya karatasi kwani naona mfumo huo wa habari hauendani na kasi ya maisha yangu. Sababu kuu inayofanya niepuke magazeti ni ule usumbufu wa kulazimika kusubiri hadi siku inayofuata ili kupata habari ambazo mara nyingi zinakuwa tayari zimepitwa na wakati. Katika ulimwengu wa sasa, habari hutokea kila sekunde na kuhitaji kusubiri saa ishirini na nne ni jambo linalorudisha nyuma uelewa wa mambo yanayojiri. Aidha, kusoma gazeti huchukua muda mwingi sana kutafuta habari mahususi ninazo hitaji katikati ya kurasa nyingi ambazo nyingine hazina tija kwangu. Jambo ambalo ni tofauti na matumizi ya programu ya kidigitali kama X au TikTok ambazo hunipa taarifa muhimu papo hapo kwa ufupi na kwa picha. Kwangu mimi muda ni rasilimali ya thamani sana. Na kuutumia kusoma habari za jana leo, kunanifanya nijihisi niko nyuma ya wakati. Napendelea vyanzo vya habari vya mtandaoni ambavyo vinaniruhusu kuchuja kile ninachotaka kujua ndani ya sekunde chache. Huku nikipata mrejesho na mijadala ya watu wengine duniani kote kwa wakati mmoja. Hivyo basi nimeamua kuweka kando magazeti au kukumbatia teknolojia inayofanya habari inifikie kiganjani mwangu mara tu tukio linapotokea. Jambo linalonisaidia kuwa na uelewa mpana na wa haraka bila kupoteza muda mwingi wa thamani kwenye makala ndefu zinazosubiri kuchapishwa.

Maisha yangu yanaendelea kunawili katika eneo lile lile nililo zaliwa na kulelewa. Zambo ambalo linanipa hisia ya kipekee ya kuwa na mzizi imara ya utambuliko wa sati. Kuishi mahali nilipo zaliwa, nizaidi ya kuwa na makazi. Nikuishi katikati ya kumbukumbu za utoto wangu, nikishuhudia jinsi mitaa nilio kuwa nikichezea zamani, inavyo badilika na kukua kulingana na wakati. Mazingira haya, yana amani ya kipekee, kwa sababu nafahamiana na kila kona na nina uwelewa wakina wa utamaduni na watu wanaozunguka. Jambu linalofanya nijihisi salama na mwenye dhamani, katika jamii yangu. Ingawa ulimwengu unahimiza watu kusafiri na kuhishi mbali, mimi nimepata utulivu wa nafsi, kwa kubaki kwenye ardhi hii, iliyo niona nikikua, nikiamini kuwa unaweza kufikia malengo makubwa na kuwa na tija ukiwa maali popote. Mradi tu una nidhamu na nia ya dhati. Kuishi hapa kunanipa fursa ya kua karibu na asili yangu na kuendeleza mahusiano ya muda mrefu na marafiki na familia. Jambu ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wangu wakihisia. Kila ninapo tembea katika mitaa hii, najiona mimi ni sehemu ya historia ya eneo hili, na ninafurahia kuona jinsi ninavyo weza kuchangia maendeleo ya mahali palipo nipa malezi, na kunifanya niwe hivi nilivyo leo.

Mimi upenda kuenda madukani siku ya jumamosi. Siku ya jumamosi kwangu si siku ya mapumziko tu. Bali ni siku maalumu ambao mimi huipenda sana kwa sababu ya utamaduni wangu wa kuenda madukani. Mapema asubuhi baada ya wiki ndefu ya kazi na majukumu mimi hujihisi mwenye msisimko mkubwa nikijua kuwa ni wakati wa kuenda kufanya manunuzi. Kwangu mimi kuenda dukani jumamosi sio tu kuhusu kununua vitu tunavyohitaji nyumbani. Bali ni tiba ya akili na wakati wa kujipatia burudani ya kipekee ninapofika madukani, mimi ufuraia sana mazingira ya uchangamfu. Kwanzia harufu ya bidhaa mpya, rangi za kuvutia za nguo zilizopangwa kwa ustadi hadi sauti za watu wakizungumza kwa furaha. Huwa sipendi kufanya haraka. Badala yake, mimi huchukua mda wangu kupitia kila uchochoro wa duka. Nikilinganisha bei na kugusa ubora wa bidhaa mbalimbali wakati mwingine, hata kama sikuwa na mpango wa kununua kitu kikubwa kujionea tu ubunifu mpya sokoni unipa msukumo na mawazo mapya. Zaidi ya hayo, jumamosi inanipa nafasi ya kukutana na watu wengine na kuona mienendo ya mji wetu. Baada ya kumaliza kuchagua kile ninachohitaji mara nyingi, mimi hupenda kuketi kidogo na kukunywa kikombe cha kahawa, huku nikiangalia mifuko yangu ya manunuzi kwa kuridhika. Kwenda dukani siku hii, kunanifanya njihisi niko huru, nimejizawadia kwa kazi ngumu ya wiki nzima. Na kuna niaanda vyema kisekolojia kwanza wiki mpya nikiona kila kitu ninachohitaji.

Ili kuongeza uzalishaji wangu na kuhakikisha na lkamilisha majukumu yangu kwa ufanisi mimi hutumia mbinu ya usimamizi wa nishati na muda. Kwanza nimejenga utaratibu wa kuanza siku yangu kwa kufanya maandalizi ya awali usiku uliopita ambapo ninainisha vipaumbele vitatu vikuu ambavyo lazima vikamilike. Hii inanisaidia kuepuka hali ya kuchanganyikiwa asubui na kunipa mwelekeo wa moja kwa moja kwenye kazi zenye matokeo makubwa. Ninatumai mbinu ya deep walk au kazi za kina ambapo ninatenga saa mbili hadi tatu za mwanzo wa siku kufanya kazi ngumu zaidi bila kuangalia simu, barua pepe au mitandao ya kijamii ili kulinda umakini wangu. Pili, ninatumia mbinu ya vipindi vifupi vya mapumziko maarufu kama Pomodoro Technique. Ambapo ninafanya kazi kwa dakika ishirini na tano hadi hamsini kisha napumzika kwa dakika tano. Hii inazuia akili yangu kuchoka haraka na kunisaidia kubaki na kasi ile ile siku nzima. Aidha, nimejifunza kutumia zana za kidigitali kama kalenda na programu za usimamizi wa miradi ili kufuatilia maendeleo yangu na kuhakikisha hakuna jukumu linalosahaulika. Mwisho, mimi huweka kwenye afya yangu ya akili na mwili kwa kupata usingizi wa kutosha na kunywa maji mengi. Kwani nimegundua kuwa uzalishaji bora hautokani na kufanya kazi masaa mengi zaidi. Bali unatokana na kufanya kazi kwa akili tukiwa na nguvu na umakini wa kutosha.

Ili kuhakikisha afya yangu inabaki imara, nimejenga utaratibu wa kila siku, unaolenga kujitunza kimwili na kiakili. Kwanza, ninazingatia sana kile ninachokula, na kiasi cha maji ninachokunywa. Naamini kuwa mwili, unahitaji nishati bora ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Pamoja na lishe, ninafanya mazoezi ya mara kwa mara, hata kama ni kutembea kwa dakika chache ili kupunguza msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu changamfu. Pia, ninahakikisha napata muda wa kutosha wa kulala kwani mapumziko ndio msingi wakurejesha nguvu zilizopotea katika shughuli za mchana. Kwa upande wa afya ya akili, mimi huchagua kwa makini mambo ninayoruhusu kuingia akilini mwangu na kuthibiti muda ninaotumia kwenye mitandao ya kijamii na kuepuka mazingira yenye kelele au nishati hasi. Napenda kutenga muda wa utulivu kwa ajili ya kutafakari, kusoma kitu kinacho nijenga au kufanya hobi inayonichekesha na kunipa furaha ya ndani. Hii inasaidia kuwa na amani ya moyo na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa busara. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni uwekezaji wa kila siku unaolenga kuleta kuleta usawa kati ya majukumu ya kazi na hitaji la nafsi yangu kupata utulivu na upendo.

Katika mazingira ya kazi kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha kuna mawasiliano ya wazi ya haraka na yenye ufanisi. Naamini kuwa mawasiliano ndiyo uti wa mgongo wa mafanikio ya taasisi yoyote. Bila hayo hata mipango mizuri zaidi inaweza kufeli kutokana na kutokwelewana. Kipaumbele, changu ni kuhakikisha kuwa taarifa sahihi zinamfikia mtu sahihi kwa wakati ufaao. Iwe ni kupitia barua pepe, mikutano ya ana kwa ana au zana za kidijitali. Hii inasaidia kupunguza makosa ya kiufundi, kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha kila mshirika wa timu anajua nini kinatarajiwa kwake na kwa wakati gani. Zaidi ya utumaji wa taarifa ninaweka kipaumbele kwenye usikivu makini na marajesho ya kujenga. Mawasiliano kwangu sio tu kutuoa maelekezo bali ni kumsikiliza mwenzako ili kuelewa changamoto zake na kutuoa majibu yanayosaidia kuskuma mbele gurudumu la maendeleo. Kwa kudumisha mawasiliano ya uwazi, ninajenga mazingira ya uaminifu ambapo migogoro hutatuliwa mapema kabla haijakuwa mikubwa. Hivyo, jitihada zangu zote kazini, zinaongozwa na falsafa kuwa mawasiliano bora huleta, ushirikiano bora. Na ushirikiano bora ndiyo huzaa matokeo ya kipekee tunayotafuta.

Katika mfumo wangu wa ulaji nimejenga utamaduni wa kupendelea zaidi vyakula visivyo na mafuta mengi. Kama vile zilizo chemshwa, zilizookwa au zilizopikwa kwa mvuke. Sababu kuwe na chaguo hili ni kipaombele ninachoweka kwenye afya yangu ya muda mrefu. Naamini kuwa kupunguza mafuta yasiyo ya lazima, husaidia kulinda moyo, kuthibiti uzito, na kuupa mwili nishati safi isiyoambatana na uchovu wa mara kwa mara. Kwangu mimi, chakula ambacho hakijakaangwa kwa mafuta mengi, kinabaki na ladha yake ya asili na virutubisho vyote muhimu ambavyo mwili unahitaji ilikufanya kazi vizuri. Kwa upande mwingine, mimi hujaribu kuepuka vyakula vyenye mafuta miingi vya kukaangwa kwa sababu mara nyingi hunifanya nijihisi mzito, mvivu na wakati mwingine husababisha matatizo ya mengenyo wa chakula. Naona kuwa mafuta mengi yanapofunika chakula yanapoteza ule utamu wa asili wa mboga, nyama au nafaka na badala yake kuwacha hisia ya kichefuchefu. Kwa kuchagua mlo mwepesi na safi najihisi niko na hafya njema zaidi akili yangu inakuwa changamfu na ninafurahia kula nikijua kuwa nafanya uamuzi sahihi kwa ajili ya ustawi wa mwili wangu.

Tunda ninalo lipenda zaidi kuliko yote ni nanasi. Kutokana na ladha yake ya kipekee inayochanganya utamu na uchachu kidogo kwa namna inayo sisimua ulimi, kwangu mimi nanasi situnda tu. Bali ni kielelezo cha uchangamfu na nishati. Kila nikila kipande cha nanasi lililo iva vizuri. Najihisi kupata nguvu mpya na burudani ya papo hapo. Napenda jinsi lilivyo na maji mengi na harufu yake nzuri inayovutia hata kabla ya kuanza kulila. Jambo linalo lifanya liwe tunda bora zaidi la kupoza koo. Hasa wakati wa hali ya hewa ya joto. Mbali na ladha yake nzuri, ninalipenda nanasi kwa sababu ya faida zake za ki afya. Nanasi lina virutubisho vingi kama vitamin cha ambayo inaimarisha kinga yangu ya mwili ambavyo hunisaidia sana katika mmenyenyo, wa chakula. Pia, ni tunda ambalo linaweza kuliwa kwa njia nyingi. Naweza kulila likiwa fresh, tulisindikiza kama juisi nzito au hata kuliweka kwenye saladi ya matunda. Kwa ufupi, mchanganyiko wa ladha yake ya kipekee, harufu ya kuvutia na faida zake kubwa kwa mwili wangu, ndiyo maana nanasi linabaki kuwa chaguo langu namba moja kila siku.

Mimi ni mtu ninayependa kuamka mapema alfajiri kuliko kukaa macho masaa ya usiku. Kwani naamini kuwa asubuhi ndio wakati ambapo akili yangu inakuwa na nguvu na umakini wa hali ya juu. Kwangu mimi sasa mapema kabla jua halijachomoza ni wakati wa dhamani sana. Kuna utulivu wa kipekee ambao unaniruhusu kupanga siku yangu, kutafakari na kuanza majukumu yangu mazito kabla dunia haijachangamka na kelele kuanza. Ninajihisi mwenye nishati na hamasa zaidi ninapoanza siku na mwanga wa kuanza wa jua. Jambo linalonifanya niwe na uzalishaji mkubwa wa kazi asubuhi. Kwa upande mwingine, mimi sio mtu wa kukaa macho usiku sana kwa sababu nishati yangu huanza kupungua kadri jua linavyoingia. Napendelea kutumia jioni yangu kupumzika na kuandaa mwili kwa ajili ya usingizi ili niweze kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata. Kwangu mimi, kukesha usiku kunanifanya nijihisi mchovu na kukosa umakini siku inayofuata. Hivyo nimechagua kufuata mzunguko wa asili wa mwili, wangu unaopenda mpambazuko. Kwa ufupi, asubuhi ndipo ninapopata ubunifu na ufanisi wangu wa kweli. Huku usiku ukiwa ni wakati wangu wa kurejesha nguvu na utulivu.